Kuna mandhari mingi sana mazuri niliyo wahi kuona kupitia maelezo na picha. Haya ni majibu mingi kama ulivyoomba. Mandhari ya asili. Milima iliyo funikuwa na ukungu, asubuhi. Jua lililochomoza, juu ya bahari. Jua linalozama, jangwani, likitoa rangi ya machungwa. Ya pili, mandhari ya bahari. Fukwe zenye mchanga mweupe na maji ya samawati. Mawimbi yakigonga miamba pole pole visiwa vidogo vilivyozungukwa na bahari safi. Boti ndogo ikielea juu ya maji ya utulivu. Ya tatu, mandhari ya msitu. Msitu na mvua wengi, miti mirefu sana. Mwanga na jua ukipenya kati ya matawi. Njia nyembamba ya mistari iliyofunikwa na majani. Sauti za ndege, ya ne, mandhari ya jangwa. Matuta ya mchanga, yenye maumbo ya kipekee. Usiku wa jangwani mwenye nyota nyingi sana. Msafara na ngamia ukienda mbali. Ya tano, mandhari ya miji. Jiji lenye taa nyingi usiku, majengo marefu yakigusa unga. Barabara zenye shugli nyingi jioni, mji wa kale mwenye mjengo kihistoria. Ya sita, mandhari ya anga. Upinde wa mvua baada ya mvua. Nyota angavu usiku wa giza mwenye kamili juu ya mlima. Mawingu meupe yanayotembea taratibu ya saba mandhari ya hisia. Mtoto akicheza kwa furaha mwenye akizungumza kwa tabasamu mwenye mapenzi wakitembea ufukweni. Kijiji kipya jioni wakati wa mchwezo kama ungependa.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kulala au kukaa kitandani. Ninapenda kusikiliza muziki mtulivu ili kutuliza akili. Wakati mwingine, huoga maji ya uvuguvugu ili kuondoa uchovu. Pia, hutembea kidogo jioni kupata hewa safi. Mwisho, hulala mapema ili kupuuza, kuupa mwili muda wa kupumzika.

Jirani ninayoyapenda, napenda sana majirani ya masika kwa sababu huniletea furaha na amani. Aina ya majirani, masika hunipa hewa na wastani, si joto kali wala baridi kupita kiasi. Kitu ninachonifanya nipende mvua za masika hunikumbusha utoto wangu, nilipata furaha na matumaini mapya. Shughuli nipendazo napenda kulima na kutembea nje nikifurahia uzuri wa mazingira hisia kuhusu hali ya hewa hali ya hewa hunifanya nijisikie mtulivu moyo wangu hujaa na furaha na amani.

Napenda sana kutembea kwa miguu kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi na kuboresha afya kutembea hunipa muda wa kufikiria na kutuliza mawazo. Pia hunifanya nifurahie mazingira na hewa safi zaidi ya yote kutembea kwa miguu hunipa amani na furaha ya ndani.

Na kuenda pwani, kwa maana huko unaenda kutuliza akili ili kufanya shughuli zingine. Ukishatuliza akili, unaweza kupata amani na furaha na manthari mzuri. Pia, hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Zaidi ya yote kuenda pwani hunipa nguvu mpya ya maisha.

Wakati wa likizo, hujistawisha na kupumzika ipasavyo. Nikitoa muda wa kutosha kwa mwili na akili. Hufanya shughuli zinazonipendeza kama kusafiri au kusoma. Pia, kutumia muda na familia na marafiki. Kwa kufanya hivyo, hurudi kazini nikiwa na nguvu na motisha mpya.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli. Nikiepuka joto kali la mchana. Hunywa maji mingi ili kuweza mwili kuwa na baridi. Na kuvaa nguo nyepesi zinezofanya hali ya hewa. Pia upumzika au kufanya shughuli ndogo ndogo ili kulinda afya yangu dhidi ya joto kali.

Rangi ninayoipenda zaidi napenda sana rangi ya bluu kwa sababu inaonekana tulivu na ya kuvutia. Inanikumbusha rangi hiyo ya bluu inanikumbusha anga la wazi na bahari vitu vinavyoleta amani moyoni. Nina nguo na vitu kadhaa vya rangi ya bluu kama shati na madaftari. Inakufunzaje uhisi hunifanya nijihisi mtulivu salama na mwenye matumaini. Huiona rangi ya bluu mara nyingi, angani, majini na kwenye mavazi ya watu wengi.

Jambo muhimu kwa dini kwangu ni jambo ambalo ninapowaona watu wakiwa pamoja kwa upande wangu jambo la muhimu zaidi katika dini ni maadili mema kwa upendo uaminifu huruma na heshima kwa wengine. Dini pia inampa mtu kumwelekeza kimaisha.

Ndiyo kwa sababu mimi ni mtu wa kuwahi nawahi kwa sababu napenda mambo yawe kwa mpangilio mzuri na kwa wakati unaofaa. Kuwahi kunanisaidia kuwa tayari kusaidia kujibu maswali ya haraka na kuhakikisha hakuna aliye subiri bila sababu.

Naamini makosa ni sehemu ya kujifunza. Ninapokosea kazini kwanza nakubali kosa langu bila kulaumu mwingine. Kisha nachambua kosa hilo ili kuelewa lililo tokea wapi na ni kwa nini. Baada ya hapo nachukua hatua za kurekebisha kosa haraka iwezekanavyo na kuhakikisha hajirudii tena.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya mazungumzo ya ana kwa ana pale inapowezekana kwani hunisaidia kuelewa vizuri zaidi na kuona hisia za mtu aliyezungumza na ninayezungumza naye. Pia hutumia mawasiliano ya simu na ujumbe pale ambapo umbali ni kikwazo.

Kusubiri kwenye mstari hunifanya nijisikie kawaida ingawa wakati mwingine huhitaji uvumilivu. Ikiwa mstari unaenda kwa mpango mzuri na huduma ni ya haraka huwa sinatatizo na natumai muda huu kufikiria au kuangalia mambo mengine. Lakini unapokuwa mrefu au unasonga polepole sana huweza kuchosha kidogo.

Nicha ukubwa kati sikikubwa sana wala kidogo. Kina nipa na fasi ya kutosha kusogia kwa uhuru. Kuta zina rangi ya krimi, krimu ilio changanyikwa na nyeupe. Rangi iliyo toa utulivu na muanga mzuri. Kitanda changu ni chakati kina godoro laini na mito mzuri. Hivyo uniridhisha na kunipa usingizi mzuri. Kutoka dirisha naweza kuona mti na mjengo ya jirani jambo linalonifanya nijisikie nipo karibu na mazingira ya asid. Kitu ni nachokipenda zaidi chumbani ni utulivu wake kwani hunisaidia kupumzika, kufikiria na kupata usingizi mzuri bila usumbuvu.

Ndiyo naishi pale ninapozaliwa kwa sababu ninahisi katika maeneo hayo jambo linalonifanya nijisikie nipo nyumbani zaidi. Kuishi mahali nilipozaliwa hunipa ukaribu na familia marafiki na muda mrefu pamoja na mazingira niliyoizoea.

Kwa sababu, napenda kucheza mchezo wa video kwani hunisaidia kujiburudisha na kupumzika baada ya shuguli za kila siku, michezo ya video hunipa nafasi ya kufikiria haraka, kuboresha umakini na wakati mwingine kushirikiana na marafiki. Pia unifanya nijisikie mwenye furaha sana.

Kufuata matukio ya kimataifa hunisaidia kuelewa kinacho endelea duniani. Huongeza maarifa yangu kuhusu siyasa, uchumi, teknolojia na maswala ya jamii yanayodhiri inji mbali mbali. Pia hunifanya niwe na mtazamo mpana zaidi kuelewa tamaduni tofauti na kuwa tayari kushiriki mazungumzo.

Wakati wa mgogoro hujaribu kuwa mtulivu kwanza ili kuepukana na kuongea kuongeza hasira. Ninasikiliza maoni ya mwenzangu kwa makini ili kuelewa chanzo chatatizo. Baada ya hapo huwasiliana kwa heshima kueleza hisia zangu bila matusi na kutafuta suluhisho linalofaa pande zote.

Ndiyo kwa sababu kuzungumza kuhusu siasa hunisaidia kuelewa maswala yaliyo husu jamii na maendeo ya nchi kwa ujumla. Hata hivyo napendelea kuzungumzia kwa njia ya kistaarabu na yenye heshima bila kubishanana eau kukwaza wengini.

Niliamuka mapema asubuhi, takribani saa kumi na mbili, nikiwa na nguvu na utayari wa kuanza siku. Badaa ya kuamuka, nilijisafisha na kupanga kitanda kisha, nikajitayarisha kwa shughuli za siku. Kwa chakula cha asubuhi, nilikula chai pamoja na mkate, chakula kilichonipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Baada ya hapo, nilianza shughuli zangu za kila siku kwa kupanga kazi, zilizopaswa kufanywa. Asubuhi hii nilijisikia vzuri mtulivu na mwenye matumaini ya kuwa na siku njema na yenye mafanikio.

Natumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi na kujifunza. Kompyuta hunisaidia kuandika nyaraka, kutafuta taarifa, mtandaoni, kujifundisha mambo mpya na kuwasiliana na wengine kupitia barua pepe au mjukua ya mtandao. Pia, uitumia kupanga kazi zangu na kuongeza ufanisi.

Ndiyo, kwa sababu napenda kuvaa saa hili kunisaidia kufuatilia muda na kupanga shuguli zangu kwa usahihi. Kuvaa saa hunifanya niwe makini na muda. Kuhai kwenye majukumu yangu na kudumisha nidhamu na kufanya mambo kwa wakati unaofaa. Pia saa nikifaa kizuri kinachoongeza mwonekano na kujiamia.

Na shugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuweka vipau mbele. Hugawanya kazi katika hatua ndogondogo ili isiwe nzito na hufuatilia muda kwa makini kuhakikisha kila jambo linalofanyika kwa sababu pia kuepuka kuharakisha kazi ya kuongeza juhudi.

Ndiyo na kwa sababu nimewafahamu majirani zangu vizuri. Kuwafahamu hunisaidia kuishi kwa amani, kushirikiana katika shughuli za kijamii na kusaidiana pale inapohitajika. Pia hujenga mahusiano mazuri yanayoongezamshikamano na usalama katika eneo tunaloishi.

Napendelea mazingira ya kazi yaliyo tulivu, salama na yenye ushirikiano mzuri. Mazingira yenye, mawasiliano ya wazi, heshima kati ya wafanyakazi na msaada kutoka kwa viongozi. Hunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Pia napenda mazingira yenye vifaa vya kutosha na fursa ya kujifunza.

Ndiyo, ndiyo kwa sababu nimeshawahi kununua tiketi za matukio mbalimbali kwa burudani, michezo au sherehe. Kununua tiketi hunipa nafasi ya kushiriki tukio kwa wakati na kujiandaa mapema. Pia, huniongeza hamasa na furaha ya kushiriki katika matukio yanayovutia na kunipa uzoefu mzuri wa.

Nahitaji kuimarisha ujuzi na usimamizi wa muda wa mawasiliano. Kuimarisha ujuzi huu hunisaidia kupanga kazi zangu kwa ufanisi zaidi. Kuwa kukamilisha na majukumu ya mawasiliano kwa uwazi na watu mbalimbali. Pia hunisaidia kuboresha utendaji.

Napenda sana Shabba and Robert. Napenda maandishi yake kwa sababu yana mafunzo ya maisha. Maadili mema na hekima inayomsaidia msomaji kufikiria kwa kina. Vitabu vyake vina lugha nzuri ya kiswahili na vinaelimisha kuhusu jamii utu na nidhamu.

Na shughulikia wateja kwa heshima, subira na uwazi. Nasikiliza mahitaji yao ya makini ili kuyaelewa vizuri. Kisha nawapata huduma au majibu yanayofaa kwa wakati. Pia ujitahidi kutatua changamoto zao kwa haraka na kwa njia ya kirafiki. Jambo hilo hunisaidia kujenga uaminifu.

Nakutana na changamoto mbalimbali kazini, msongamano wa kazi, muda mfupi, kukamilisha majukumu na wakati mwingine, mawasiliano yasiyoeleweka vizuri. Pia, huweza kukutana na changamoto za kushiriki na watu wenye mitazamo tofauti. Hata hivyo, changamoto hizo hunifanya nijifunze kuwa mvumilivu.

Napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hizi hunifanya na kunipa nafasi ya kuonyesha ubunifu wangu. Kupumzika kiakili na kueleza mawazo au hisia kwa njia ya sanaa. Pia hunisaidia kuongeza umakini na kunipa furaha ninapoona kazi niliofanya imekamilika vizuri.

Napenda sana kula wali pamoja na mboga au maharagwe mchana. Chakula hiki hunipa nguvu ya kutosha kuendelea na shughuli za kila siku. Kisha lishe bora na hunifanya nijisikie nimeshiba bila kuchoka sana. Pia ni rahisi kupatikana na kupendwa na watu wengi. Napenda sana kula mchele.

Siwezi kuishi bila simu ya mkono. Simu hunisaidia kuwasili na watu na kupata taarifa muhimu. Kujifunza mambo mapya na kupanga shughuli zangu za kila siku. Pia, naitumia kwa kazi, burudani na dharura. Hivyo ni kifaa muhimu sana kinachonisaidia kimaisha.

Ninapenda sana stadi muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano, mazuri, usimamizi wa muda na uwezo wa kutafuta kutatua matatizo. Stadi ya mawasiliano hunisaidia kueleza mawazo yangu, wazi na kushirikiana na wengine. Usimamizi wa muda hunifanya, nikamilishe majukumu kwa wakati ufaao.

Ningependa kujifunza kazi ujuzi ya teknolojia na tarifa hasa matumizi ya kompyuta na programu za kisiasa. Ujuzi huu muhimu kwangu kwa sababu utanisaidia kuongeza ufanisi kazini, kupata fursa ya zaidi ya mazingira na kuendelea na mabadiliko za dunia. Ndiyo nimewai kujaribu kujifunza kwa kiwango kidogo kupitia masoma ya mitandao na kujifunza kwa vitendo ingawa bado inahitaji kumarifa. Kumakinika zaidi Nasagesti kujifunza kwa njia ya mafunzo rasmi video mtandaoni na kufanya mazoezi kwa vitendo ili kuelewa vizuri zaidi. Ninahisi wakati wa sasa ndiyo mzuri zaidi ya kuanza kwa sababu kujifunza mapema hunipa muda wavkutosha na kuboresha ujuzi na kutumia kwa manufaa ya badaye.

Hio na kwa sababu nimewahi kuona bahari na ilinivutia sana. Bahari ina mandhari nzuri, upepo mwanana na sauti ya mawimbi. Iliyo toa utulivu. Kuiona bahari hunifanya nijisike mwenye furaha kupumzika kiakili na natamani zaidi uzuri wa mazingira ya asili.

Mnyama ninaupenda ni Simba. Simba ana mwili mkubwa manyoya ya rangi ya kahawia au dhahabu, na dume ana shungi kubwa kichwani linalomfanya aonekane wakuvutia sana. Simba ni mnyama jasiri mwenye nguvu ya kuishi kwa makundi. Pia mnyama aliyejilinda na kulinda kundi lake hasa watoto. Ndiyo wakati mwingine simba huonekana kucheza na watoto wake au wanapolala kwa mtindo wakuchekesha. Jambo linalofanya waonekane wapole licha ya ukali wao. Napenda wanyamapori kwa sababu wanaonekana uzuri wa asili, nguvu na utofautu wa viumbe hai.

Ndiyo, nimewahi safiri kwa ndege na ilikuwa ni uzoevu mzuri sana. Kusafiri kwa ndege hunifanya nifike mbali kwa muda mfupi. Unipa fursa ya kuona, mandhari, nzuri kutoka juu na unifanya nijisikie mwenye, msimamo, msisimuko wafuraha, pia njia salama ya kuaraka na usafiri.

Napenda zaidi sherehe za harusi. Napenda sherehe hizi kwa sababu huwakutanisha familia na marafiki. Ujaa furaha, mziki na mshikamano. Pia ni sherehe zinazoonyesha upendo, umoja na mwanzo wa maisha mpya. Jambo linalofanya hisia nzuri na matumaini.

Ilikuwa ni msimu wa mashindano makubwa hasa mechi za hatua za mtoano zilizojaa ushindani na msisimuko. Timu zenye mchanganyiko wa wachezaji vijana wazoevu zilizo onyesha umoja na mikakati mizuri. Timu moja ilibadili matokeo dakika za mwisho na kushinda ghafla jambo lililo washangaza mashabiki. Jinsi wachezaji walivyoshirikiana nidhamu yao na mbinu walizotumia uwanjani nilihisi furaha kwa msisimuko mkubwa na ilifanya nione besiboli kama mchezo wa kuvutia na mwenye ushindani wa hali ya juu.

Hulinda mazingira kwa kufanya mambo madogo yenye manufama kubwa. Huhakikisha kutupa taka mahali sahihi, kupunguza matumizi ya plastiki na kushiriki katika usafi wa mazingira. Pia hupanda miti inapowezekana na kuhakikisha wengine hutunza mazingira na kwa kulinda mazingira hulinda afya yetu.

Somo la kiswahili nililipenda somo la kiswahili shuleni nilipenda kwa sababu nilisaidia kuwelewa lugha vizuri kuwasiliana kwa ufasaha na kujifunza kusoma na kuandika kwa ubunifu pia mwalimu walinifunza kwa njia ya kuvuta jambo lililo nifanyika nipende somo hilo zaidi.

Napotaka kustarehe hupenda kupumzika kwa kusikiliza mziki mtulivu, kuangalia filamu au kusoma vitabu. Wakati mwingine hutembea nje au kuzungumza na marafiki zangu au familia ili kupunguza mawazo. Shugli hizi hunisaidia kutuliza akili, kurejesha nguvu na kujisikia mwenye furaha na utulivu.

Ndiyo na kwa sababu napenda chakula cha haraka kwa kiasi hasa kinapokuwa safi na kimeandaliwa vizuri chakula cha haraka hunisaidia pale ninapokuwa na muda mchache au nimechoka lakini hujitahidi kukila mara chache ili kujilinda kiafya.

Ninahisi tadhmini za kazi ni muhimu na zenye manufaa. Kwa kuwa hunisaidia na kujua kiwango cha utendaji wangu. Kubaini maeneo ninayofanya vizuri na yale yanayohitaji kuboreshwa na kunipa fulsa ya kujifunza, kujirekebisha na kuongeza ufanisi kazini.